Napenda rangi ya blu nyepesi kwa ukuta wa chumba kwa sababu inaleta hali ya utulivu na amani. Rangi hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuifanya chumba ionekane safi na yenye nafsi zaidi. Pia napenda rahisi kuichanganya na rangi nyingine za mapambo kama nyeupe, kijivu au rangi za mbao. Aitha kijani hafifu ni rangi ninayoipenda pia kwa ukuta kwa chumba kwa sababu inahusisha nasili. Rangi hii huleta hisia ya uhai na starehe, hasa kwa chumba, cha kulala au cha kusomea. Kijani hafifu husaidia macho kupumzika na kutengeneza mazingira mazuri ya kupumzika au kufanya kazi kwa utulivu.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu na yenye mpangilio mzuri kwa sababu hunisadia kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu. Sehemu ya kazi ikiwa safi, yenye mwanga ya kutosha na vifaa vilivyo pangwa vizuri hunifanya nifanya kazi kwa ufanisi na kutulivu wakili. Pia napenda mazingira ya kazi yenye ushirikiano na mawasileno mazuri kati ya wafanyekazi. Kufanya kazi na watu wanaoheshimiana, wanao saidiana wanawao thamiana kwa mawazo ya wengine hunipa mutisha na kunifanya nijisikia huru kuchangia mawazo yangu na kujifunza zaidi.

Ndiyo, nimewaifanya yoga na imenisedia sana kuboresha utulivu wa mwili na akili. Mazoezi ya yoga hunisadia kupunguza msongamo wa mawazo, kuongeza uwezo wa kupumua vizuri na kunifanya nijisikie mwenyenguvu na umakini zaidi katika shugli zangu za kila siku. Zaidi ya hapo, yoga imenifundisha nidhamu na kujitambua hasa katika kuthibiti hisia za mawazo. Kupitia mikao na mazoezi ya kupumua, nimeweza kujifunza jinsi ya kujipa muda wa kupumzika na kujali afya yangu kwa ujumla.

Ushauri ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa tayari kujifunza na kuwa na unyenyekevu. Mwanzoni ni muhimu kusikiliza, kuuliza maswali bila uoga na kujifunza kutoka kwa walio tangulia. Kila kosa nifursa ya kujifunza, hivyo asikate tamaa anapokutana na changamoto. Pia ningemshauri kuwa na nidhamu, muda mzuri wa kazi na mawasiliano bora. Kufika kazini kwa wakati, kutizama majukumu kwa uaminifu na kuwasiliana vizuri na wenzake kutategemea heshima na kuaminika. Hatimae kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wa kujituma humsaidia mtu kukua na kuni kufanikiwa katika utaalamu yake.

Utaratibu wangu wa jioni huanza kwa kupumzika badala ya shugli za kila siku. Mara nyingi napenda kujitenga kidogo kupumua kwa utulivu au kufanya matembezi mafupi ilikuondoa uchovu. Baada ya hapo, mimi hupanga au kupitia mambo muhimu ya siku iliofuata ili nijipange vipamumbule mapema. Baadae napenda kutumia muda wa kujiajili na kujiburudisha kwa utulivu kama kusoma, kusikiliza mziki laini au kufanya mazoezi mepesi ya kuosha mwili Kabla ya kulala, huhakikisha mazingira, nitulivu ili nipate usingizi mzuri kwa kuwa mapumziko ya kutosha hunisaidia kwanza siku inayofuata nikiwa na nguvu na umakini.